Rangi yangu ya kupendezwa ni ya samawati kwa sababu hunipa hisia za utulivu, amani na furaha pia rangi hii ni rahisi kuanisha na mavazi au vitu vingine na hujifanya nijisikie nadhifu, rangi ninaopenda pia ni nyeusi.